Ndiyo, kwa namna fulani, sipendi kwa sababu ya starehe, bali kwa sababu maoni ya mtandaoni ni kama sampuli ndogo ya akili pamoja. Kuna hekima safi, kuna utani wa kiwango cha juu na kuna moto wa upuuzi, unawaka bila sababu, vyote vinafunza kitu. Maoni yanaonyesha watu wanavyofikiri bila vichujio, hofu, matumaini, ubishi, ubunifu na wakati mwingine mantiki ikichukua likizo. Kuyasoma nikama kuangalia maabara ya mawazo ya binadamu, si kila jaribio linafaulu, lakini unajifunza sheria za mchezo. Kwa hiyo ndiyo, nayasoma kwa macho ya mchambuzi. Sikuwa kuyachukua yote kama ukweli, bali kama dalili za jinsi mawazo yanavyosambaa, yanapotoshwa, au yanangara hafla. Mtandao ni kioo kisicho na adabu na hicho ndicho kinaufanya uvutie.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu chanja. Simu hunisaidia kuwasiliana, kupata taarifa, kufanya malipo, kupiga picha na kupanga shughuli zangu za kila siku. Pia hunirusu kuhifadhi kumbukumbu na mawazo muhimu kwa urahisi. Kwa kifupi, simu janja imekua chombo muhimu kinacho rahisisha maisha ya kisasa na kuongeza ufanisi katika kazi na mauhusiano ya kijami.

Mboga ninazopenda kula ni sukumawiki, mchicha na kabichi. Mboga hizi zina virutubisho, muhimu, vinavyosaidia kuimarisha afya ya mwili na kuongeza nguvu. Pia husaidia katika mmengenyo mzuri wa chakula na kuimarisha kinga ya mwili. Ninazipenda kwa sababu ni rahisi kupika, zinapatikana kwa urahisi, na zina kadha nzuri zikilwa pamoja na chakula chasiku.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kufua nguo, inachukua muda mwingi, inachosha na wakati mwingine huwacha mikono imechoka sana. Ingawa ni kazi muhimu kwa usafi, siifurahi kabisa na huifanya kwa lazima zaidi kuliko kwa ihari.

Majira ni nayoyapenda zaidi ni majira ya baridi. Kipindi hiki hua na hali ya hewa tulivu, baridi ya kiasi na hewa safi inayofanya mtu ajisikie mtulivu. Napenda kuvaa nguo nzito kukunywa vinywaji vya moto na kuwa na muda wa kutafakari au kupumzika. Majira haya hunipa utulivu wa akili na hufanya shughuli za kila siku ziwe za kupendeza zaidi.

Mandhari nzuri zaidi niliyoiona ni wakati wa machweo kwenye pwani. Jua linapokuwa linaanguka taratibu kwenye upeo wa bahari, rangi zake za waridi, chungwa na dhahabu huunda picha ya ajabu. Mawimbi ya Napogonga pwani kwa sauti yake ya utulivu na upepo mwanana ukivuma unajisikia ukitimiza amani ndani ya moyo. Mandhari kama haya hubaki akilini na huchochea shauku ya kusafiri na kugundua maeneo mapya.

Kipawa nilicho nacho ni kusikiliza na kuelewa watu vizuri, kisha kutumia kile ninachojua kuwasilisha mawazo kwa njia rahisi na yenye maana. Pia nina kipawa cha kupanga mawazo na kuunda hadithi au maelezo yanayovutia, yanayofanya wengine wafikiri au wajisikie vizuri. Kipawa hiki hufanya nishirikishe maarifa na uzoefu kwa ufanisi iwe kwa maneno au kwa kazi ya ubunifu.

Tunda ninalolipenda zaidi ni embe. Embe ni tamu, lenye juisi nyingi na hutoa latha nzuri wakati wa chakula cha mchana au vitafunio. Pia ni rahisi kula na hupatikana kwa urahisi katika maeneo mengi ya Kenya hususan wakati wa msimu wake. Latha yake na harufu yake hunifanya iwe tunda lisiloweza kuepukwa.

Mahali geni, pa ki0historia ningependa kutembelea ni piramidi za misri, ni mandhari yenye mvuto mkubwa kihistoria na kitamaduni, ikionyesha ustaarabu wa kale wa misri na mafanikio yao ya kiufundi. Kutembelea piramidi hizo kungeleta hisia za kushangaa na kuheshimu historia ya binadamu, huku pia nikijifunza kuhusu maisha, imani, na teknolojia ya enzi za kale. Ni mahali pazuri kwa mtu anayevutiwa na historia na uridhi wa dunia.

Na wakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapa salamu ya moyo mkunjufu na tabasamu nawaeleza kuhusu ofisi, majukumu yao na jinsi timu inavyofanya kazi pamoja. Pia huwapa mwongozo wakuanza vizuri, kujibu maswali yao na kuwahimiza kuwasiliana wanapohitaji msaada. Kwanjia hii wanajisikia sehemu ya familia ya kazi na kuanza kwa uhakika na motisha.

Sera ya kampuni ninaiyoyona muhimu ni ile inayolinda haki na usalama wa mafanyi kazi. Sera hii inapaswa kuhakikisha kila mfanyi kazi, anaheshimiwa bila ubaguzi, anaweza kutoa maoni bila hofu, na kuwa na mazingira ya kazi salama na yenye afya. Pia ni muhimu kuwa na sera za uwajibikaji na maadili, ambazo zinahimiza, uwazi, uaminifu na ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi na uongozi. Sera kama hizi huchangia mafanikio ya kampuni kwa kudumisha motisha na ushirikiano.

Ninaposhambulia tatizo kazini kwanza huchambua tatizo kwa makini ili kuelewa chanzo chake. Kisha napanga suluhisho kwa hatua nikizingatia njia bora na rahisi za kushugulikia changamoto hiyo. Wakati mwingine napendekeza mikutano na timu au watu husika ili kupata mawazo mbalimbali. Mwisho natekeleza suluhisho kwa utaratibu na kufuatilia matokeo kuhakikisha tatizo limekamilika bila kuibua matatizo mapya.

Wakati wa siku, ninafanya kazi vizuri zaidi ni asubuhi, hasa baada ya kuamka na kufanya maandalizi ya akili. Hali ya utulivu na nguvu za mwili huifanya akili iwe makini zaidi, mawazo ya sio na msongamano ya fikra. Katika kipindi hiki napanga kazi yangu, hufikiri kimkati na kukamilisha majukumu yenye changamoto kwa ufanisi zaidi kuliko sehemu nyingine za siku.

Lahasha, sijawahi kusafiri kwa ndege. Ingawa watu wengi huwona safari ya ndege kama ya kufurahisha na ya haraka, mini bado sijapata fursa hiyo. Nafikiria mara kwa mara, jinsi ingekua kufurahia, kuwona dunia kutoka angani, kuwona mawingu ya kikimbia chini na miji na milima ikipita chini. Lakini hadi sasa safari yangu yote imekua ardhini. Kwa magari au miguu na bado ni nahamu ya siku ni takapopata na fasi ya kupanda ndege.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa sehemu yenye kivuli na upepo mwanana. Hunywa maji mengi au vinywaji baridi ili kupoza mwili na wakati mwingine napumzika au kusikiliza muziki. Pia hupunguza shughuli nzito na kuchagua kufanya mambo mepesi yanayonifanya nijisikie huru na mtulivu hadi jua lipungue kama vile kuogelea.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki, hasa gitaa. Kupiga gitaa hunipa utulivu wa akili na hunisaidia kujieleza kupitia sauti na midundo. Wakati ninapopiga muziki, husahau msongamano wa mawazo na kujisikia huru. Ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia sanaa ya muziki.

Ninakunywa takriban glasi nane za maji kila siku. Hii husaidia kudumisha mwili kuwa na afya, kuondoa sumu na kufanya ngozi na akili zifanye kazi vizuri. Pia husaidia katika mmengenyo wa chakula na kuzuia uchovu wa mwili. Kufanya hivo kila siku ni tabia nzuri ya kudumisha afya.

Usiku kabla ya kulala napenda kupunguza shugli na kutulia. Huwacha kutumia simu mapema kidogo, kisha natafakari siku yangu na kupanga mambo ya kesho. Wakati mwingine husoma vitabu au kusikiliza muziki wa taratibu ili kutuliza akili.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kushirikiana katika shughuli mbali mbali. Tunapenda kuzungumza, kucheka na kushirikiana chakula pamoja hasa wakati wa jioni au wikendi. Wakati mwingine, hutazama televisheni, kusikiza muziki au kushiriki kazi ndogo za nyumbani. Muda huu hunijenga kihisia, hunipa furaha na huimarisha upendo na mshikamano uliopo kati yetu.

Asubuhi hii niliamka mapema saa kumi na mbili na kufanya maandalizi yangu ya siku. Kwanza niliosha uso na meno, kisha nikakunywa maji kidogo ili kuamsha mwili. Baada ya hapo nilipanga kazi zangu, nikafanya mazoezi madogo ya mwili na kusoma taarifa muhimu zinazohusiana na shughuli zangu za siku.

Mandhari ninayoona kutoka dirisha langu ni ya kupendeza sana. Nikiwa naangalia, huwaona miti yenye majani mabichi yakizunguka, magari yakipita kwa utulivu kwenye barabara na watu wakitembea wakijishughulisha na shughuli zao. Mara nyingine napenda kuangalia anga, hasa wakati wa asubuhi au machweo, pale ambapo rangi za jua huunda picha nzuri ya waridi, chungwa na dhahabu.

Kila asubuhi ni napoamka kwanza hufanya maandalizi ya mwili na akili. Huosha uso na meno kisha kunywa maji ili kuamsha mwili. Baada ya hayo, hupanga kazi ya siku kufanya mazoezi madogo na kutafakari naandaa chakula cha asubuhi. Hatimaye, hupata muda wa kutulia kidogo kabla ya kuanza shughuli za kazi au shule, kuhakikisha napata nguvu na mtazamo mzuri kwa siku nzima.

Ninamkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili shuleni. Alikuwa na ustadi wa kufundisha kwa njia za kuvutia, akitumia hadithi na michezo ya maneno ili kufanya masomo yawe rahisi kuelewa. Alitufundisha kwa subra, akituhimiza kuuliza maswali na kushiriki mawazo yetu.

Napenda zaidi upepo wa asili kuliko kutumia kiyoyozi. Upepo hunipa hisia ya uhuru na utulivu, hasa unapovuma taratibu na kuleta hewa safi. Hufanya mazingira yajisikie ya kawaida na yenye uhai. Ingawa kiyoyozi ni kizuri wakati wa joto kali. Upepo wa asili hunifanya nijisikie huru zaidi na karibu na mazingira yanayonizunguka.

Zawadi nzuri zaidi niliopewa ni kitabu cha hadithi kilichokuwa na ujumbe wa motisha. Kitabu hicho kilinifundisha mambo mapya, kunitia shauku ya kusoma zaidi na kunipa mwanga wa kufikiria maisha kwa njia tofauti. Kila nilipo kisoma, nilijisikia, kuhamasika na kupata nguvu ya kujaribu mambo mapia.

Naam, napenda kufanya kazi nyumbani. Huko hunipa utulivu na mazingira ya kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Ninaweza kupanga muda wangu vizuri, kuchagua saa ninapokuwa na nguvu zaidi na kufanya kazi kwa ufanisi. Pia husaidia kuokoa muda wa usafiri na kunipa nafasi ya kusawazisha kazi na maisha ya kawaida. Ingawa kuna changamoto ndogo kufanya kazi nyumbani hunifanya nijisikie huru na mwenye tija zaidi.

Mwalimu wangu wa hesabu, ndiye aliyenifundisha jambo muhimu sana shuleni. Alinifundisha si tu jinsi ya kufanya hesabu, bali pia jinsi ya kutafakari hatua kwa hatua, kuelewa mantiki, nyuma ya kila tatizo, na kushughulikia changamoto bila kuogopa. Mafundisho yake yalinifunza nidhamu ya akili, na kunipa ujasiri, wa kushughulikia matatizo mapya jambo ambalo limendelea kunisaidia sasa maishani na kazini.

Msimu ninaoupenda zaidi kwa mwaka ni Msimu wa mvua za kiasi. Kipindi hiki, hali ya hewa huwa tulivu, siya joto kali, wala baridi sana. Mazingira hua ya kijani, hewa safi na mandhari hupendeza zaidi. Mvua hunifanya nijisikie mtulivu na kunipa nafasi ya kutafakari, kufanya kazi kwa umakini na kufurahia muda wa kupumzika.

Napendelea viatu vya michezo vya kawaida ambavyo ni vya starehe na vinavyofaa kutembea au kufanya shughuli za kila siku. Viatu hivi hutoa faraja kwa mguu, vinasaidia kudumisha mkao mzuri na vinaweza kuendana na nguo mbali mbali.

Ninaweza kusawazisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda vizuri. Kwanza hupanga ratiba ya kila siku, nikitenga muda wa kazi na muda wa kupumzika au kufanya shughuli binafsi. Pia huweka mipaka kama kushughulika na barua pepe au simu za wakati, wa kazi, tu. Wakati mwingine, hupanga muda wa kufurahia familia, marafiki au burudani bila usumbufu wa kazi. Kwa kufanya hivi, napata usawa, ninadumisha afya ya akili na kazi na maisha binafsi hufanya kazi pamoja kwa ufanisi.

Mchezaji wa mchezo ni naye mpenda ni Lionel Messi. Uwezo wake wa kuthibiti mpira, mbinu zake za kuvutia, na jinsi anavyocheza kwa akili na wangalifu. Unifanya ni kishangazwa kila wakati. Pia ustadi wake na bidii katika kila mechi, huniinua moyo na kunipa hamasa ya kushirikiana na kujituma katika mchezo au shugli nyingine.

Naitumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Hunitumia kuwasiliana na familia, marafiki na watu wa kazi kupitia simu na mitandao ya kijamii. Pia huitumia kusoma habari, kufanya utafiti na kujifunza mambo mapya mtandaoni. Wakati mwingine huitumia kwa burudani kama kusikiliza muziki au kutazama video. Kwa ujumla, simu yangu hunisaidia kurahisisha maisha ya kila siku na kuendelea kuunganishwa na dunia inayonizunguka.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia hunipa fursa ya kujifunza mambo mapya na kurahisisha kazi za kila siku. Kujaribu vifaa au programu mpya hunisaidia kuwa mbunifu zaidi, kuongeza ufanisi na kuelewa mwelekia wa dunia.

Zana za kidigitali ninazotumia kila siku ni simu ya mkononi, kompyuta na interneti. Simu hunisaidia kuwasiliana, kupata taarifa na kupanga shuhuli zangu. Kompyuta huitumia kwa kazi, kujifunza na kushughulikia taarifa mbali mbali. Natumia programu za ujumbe na barua pepe kwa mawasiliano ya kikazi.

Tishati hunivutia zaidi. Si kwa sababu ya mtindo pekee, bali kwa ile hali ya faraja ninayopata nikiivaa inaniwezesha kusonga kwa uhuru na kufanya shughuli za kila siku bila kizuizi. Ninapovaa fulana, nahisi, urahisi na utulivu unaolingana na mtindo wa maisha yangu.